Wakati wa baridi kali, huvaa nguo nzito kwa sababu ya hali yangu ya kiafya ambayo hunifanya niwe nyiti zaidi kwa baridi. Baridi inapokuwa kali inaweza kusababisha maumivu, usumbufu au kuzorota kwa afya yangu. Hivyo, kuvaa mavazi mazito hunisaidia kudumisha joto la mwili na kujilinda dhidi ya hatari hizo. Kuvaa nguo nzito pia hunipa faraja na amani ya akili. Kwani najua, nimechukua thahatari zinazo hitajika kwa afya yangu. Huniruhusu kuendelea na kazi na kwa shughuli liza kila siku bila hofu ya kuadhiriwa na hali ya hewa. Kwangu hii, ni njia ya kujijali na kuchukua jukumu la afya yangu hasa wakati wa baridi kali na wakati niko kazini. Nikifuatilia kazi na kuhakikisha kua kazi inaendelea jinsi inavyofaa.